Ni ngumu mimi nitumie video, kwa sana sana, mimi utumia audio, na pia kutuma message. Video ni sana, ni ugumu, ni ngumu sana. Nikijaribu kukumbuka wakati nimetumia video ni wakati nawasilina na maybe na pengine mrembo wangu, anataka kuniona, au wakati nina, wakati nina mkutano, ama wakati mwingine ambao ni wakati muhimu. Na hii ni kwa mawasiliano ya kawaida ni ngumu nitumie video sana sana vile nilivyo sema apo awali miutumia audio na pia message za kutuma kama kwa mitandao kama ama mitandao ya kijamii ama kawaida tu kwa simu.